Wakati wakujitunza, mimi huwa nafanya mazoezi, mara tano kwa wiki, na pia wakati mwingine, ninapooga huwa najipaka mafuta kwa wingi, na pia huwa nahakikisha ya kwamba nimekula vyakula ambavyo viko na madini ili kukuwa na afya mzuri kila siku.